Naam, huwa na vipenda sana vipindi vya redio hasa wakati wa asubuhi. Zile vipindi na ambazo huwa zinaanza wakati wa asubuhi. Haswa saa kumi na moja asubuhi adi muendo wa saa nne. Huwa ni zile vipindi na ambavyo ni vya kuamsha kinywa ama vya kuweze kuamsha ubongo. Na wakati mwingi unapata ya kwamba vile vipindi vina zungumzia maswala tofauti. Huenda zika zungumzia mambo kama vile miundombinu, siasa na mambo tofauti na ambayo huwa yanakumba maisha yetu ya kila siku. Na hivyo, mimi huwa napendelea sana kuvisikiza vile vipindi vya asubuhi kwa sababu huwa vinaucheshi mwingi sana kwa hivyo. Mara kwa mara, ninapo pata fursa ya kuisikiza ile radio yangu, huwa napenda sana kuvisikiza vile vipindi vya asubuhi na mapema. Ni vipindi na ambavyo huwa ni vya kuweza kuinua ile roho yangu na pia kuweza vinaweza kunipa nguvu zaidi ya kueza kuanza siku upya.

Naam, kitu ambacho huwa kinavutia zaidi kwa mgeni huwa ni ile nidhamu anayoionyesha wakati wa kuweza kututembelea. Hivyo unapata baadhi ya wageni wana ile tabia nzuri na njema na hivyo huwa wanashughulika na mambo ambayo yanawahusu. Na hivyo, ile nidhamu huwa ni muhimu zaidi kwa hivyo. Pia unapata nafasi ya kuweza kuwaamini wale wageni wako. Iwapo, wamepata ile fursa ya kuweza kukutembelea. Na hivyo, unapata ya kwamba ni watu na ambao wanaweza kuaminika.

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio. Nisikize mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.